Wakati wa mapumziko kazini, napenda kufanya utafiti. Napenda pia kutuma barua pepe, barua pale kazini. Napenda kufanya mazungumzo madogo na watu tunawafanya kazi nao, kujinufaisha. Napenda kujua nini inendelea, kujibu simu ambazo zilikuwa, zimepigwa hapo awali. Na kujinufaisha na mambo ya kazini, pale kazini.